Mimi huviolea nywele zangu maramoja ama marambili kwa wiki. Inategemea activity na hali ya nywele. Sipendi ku over do ju nywele pia zinahitaji kupumzika. Nikiwa nimekua active ama nimetoka sana na ongeza kia kidogo. Kwa kawaida, naosha nywele kwa shampoo poa, halafu na apply conditioner ama mafuta kidogo ili zibaki soft and healthy. Sio lazima kila siku, ukizifanya sana zinaweza kuwa dry. Pia, najaribu kuavoid heat mingi na kushika nywele rough. Care yangu ni consistent lakini simple.

Wakati niko na furaha, napenda kujifurahisha kwanjia simple lakini inabamba. Mara nyingi, nacheka sana, kucheza kidogo, ama kushiriki vibes na marafiki na familia. Hapo unajisikia energy ina flow na kila kitu ni light. Pia, napenda kufanya vitu vidogo ninavyopenda kama kusikiliza muziki poo, kuwatch movie yangu favorite, au kupika kitu kidogo. Wakati mwingine, natembea kidogo au kuangalia nature, ju hio inakueka kwenye mood poa sana. Kujifurahisha kwangu ni kushare vibes, kucheka, na kufanya activities zinazonifanya nijisikie alive and relaxed. Furaha inakua double unaposhare na wengine.

Mimi huweka afya yangu nzuri kwa njia simple lakini consistent. Kwanza, naangalia diet. Hii ni muhimu sana. Napenda kula mboga, proteini poa na kidogo carbohydrates, nafanya hivyo ili mwili unapata energy na hakuna stress kwa digestion. Pili, exercise ni ki. Si lazima gym kila siku, lakini kutembea, stretching au light workout session inasaidia misuli na stamina. Napenda pia kulala vya kutosha sleep poa ni muhimu kwa ku focus. Pia, najaribu stress management, kupumzika, kusikiliza muziki na kufanya activities zinazo nifanya ni relax akili. Kueka afya nzuri kwangu ni balance ya diet, exercise, sleep na mental peace. Ukifanya hizi consistently, body na mind yako inakua poa.

Somo la science ninalopenda sana ni biolojia juu lina explain jinsi maisha na mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Napenda kuelewa cells, organs na processes zinazofanya, tuseme tunapumua, chakula kinavyotumika, au jinsi immunity inafanya kazi. Pili, napenda astronomy kidogo juu inakupeleka kwenye dunia ya stars, planets na universe kubwa. Inakufanya u feel amazed na curiosity inakuwa pia. Napenda science inayo explain life na dunia. Inakufanya ujifunze, uwe creative na uappreciate technology na nature zaidi. Science ni like puzzle ya daily life. Kila kitu kina logic yake.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu. Simu ni kama hub yangu ya mawasiliano, news na entertainment. Bila hiyo, napoteza njia ya kukonekt na marafiki, familia na hata work updates. Pili, simu hunisaidia kujifunza na kupanga maisha yangu. Naweza kucheck calendar, notes au apps za productivity. Ni portable hub ya kila kitu. Music, videos, social media na resources za learning. Simu yangu ni tool muhimu zaidi na siwezi kuishi pasipo.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni calm, organized na yenye positive vibes. Napenda pale kila kitu kiko kwenye place yake, hakuna kelele nyingi na watu wako respectful na cooperative. Hii inasaidia focus na kufanya kazi vizuri bila stress. Pili, napenda environment yenye team spirit. Marafiki wenzangu wana nisaidia, wana share ideas na kuna support pale unapo hitaji. Kwa hivyo, si lazima iwe formal sana, lakini lazima iwe productive na friendly. Kwa kifupi, napendelea work environment inayo balance, professionalism na comfort. Ambapo unaweza kufanya kazi kwa focus, lakini bado ujisikie poa na motivated.

Ndio, napenda kuimba, lakini mostly for fun. Kuimba hunifanya nijisikie free and happy. Naweza kuimba nikiwa nyumbani, nikioga, ama nikiwa peke yangu nikisikiza music poa. Kuimba hunisaidia kurelease stress na kuboost mood yangu. Nikipata song ninayopenda na ninaimba pamoja nayo, vibes zinakuwa top kabisa. Wakati mwingine naweza kuimba vibaya kidogo, lakini haijalishi. Kitu inamatter ni furaha.

Mimi na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia simple lakini meaningful. Maranyingi huwa nasherekea na familia na besties wangu. Tunakula pamoja, tunacheka, na kushare moments nzuri. Hii inafanya siku iwe personal na yenye furaha kweli. Pia napenda kufanya kitu ninachokipenda mwenyewe. Kama kuwatch my favorite movie, kula cake kidogo, au kuenda nje kutembea. Si lazima celebration iwe kubwa. Ila vibes lazima ziwe poa.

Programu ninayotumia kila siku ni Whatsapp. Hapo ndipo mawasiliano yangu yote iko. Kuongea na familia, mabeste, na hata kazi kidogo. Ni easy, fast, na iko always active. So siwezi kosa. Pia natumia YouTube almost daily. Naitumia kuwatch videos za music, learning, ama content ya kunichekesha. Ni app poa ya kupumzika na pia kujifunza kitu kipyabila pressure. Na siwezi sahau browser kama Chrome, juu hapo ndyo nssearch kila kitu, kwanzia habari, maswali na random curiosity.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Ingawa sikila siku. Radio iko na vibe yake special. Ukisikiliza asubui ama ukiwa safarini inakupa company poa. Napenda sana vipindi vya muziki na mazungumzu. Juu zinafanya ni relax na pia vina nijulisha kinacho endelea. Pia radio ina feel ile ya ukweli. Watangazaji wana cheka, wana piga story. Na unafeel ni kama uko part ya conversation. Ata kama kuna casts na podcasts radio bado iko relevant Espesially kwa habari za haraka na local vibes.

Ninapo shugulikia wateja, kwanza kabisa naanza kwa kusikiliza kwa makini. Na muachia anajieleza, anaeleza shidazake au hitajilake bila kumkatiza. Hiyo, inamfanya ajisikie valued na kueleweka. Bada hapo, najaribu kueleza mambu kwa luga rahisi bila maneno magumu. Kama kuna changamoto, si agiu na tafuta solution haraka na kwa uwazi. Hii inasaidia kubiul trust na mteja.

Mimi napendelea zaidi kuamka mapema asubuhi na kufurahia jua. Hii inanipa energy nzuri, mood poa, na ninakuwa tayari kwa shuguli za siku nzima. Unaweza pia kufurahia utulivu wa asubuhi, kusikiliza ndege, au kunywa chai ukiwa fresh. Pia napenda kulala mapema. Kwani usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya na unaamka ukiwa energized. Kulala mapema na kamka na jua ni combination bora. Inasaidia mood, focus na stamina ya siku nzima.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Ngoma huniletea furaha na unajisikia energized maramoja. Ukiwa unasikiliza beat mzuri, unaanza kumove tu bila hata kujaribu sana. Napenda kucheza ngoma na marafiki au familia, juu energy inakua double, kelele, vicheko, vyote vinatamba kwa room. Hata ukiwa pekeako, kucheza kunasaidia kurelease stress na kurelax akili.

Mimi napendelea zaidi kitanda kizuri na comfortable, sio kigumu sana. Kitanda kizuri hunisaidia kulala vizuri, kupumzisha misuli na kuamka nikiwa fresh. Ukiwa na comfort, usingizi unakua deep na stress ya siku inapungua. Lakini pia siogopi kitanda kigumu kidogo, hasa kama comfort level iko poa. Muhimu ni kupumzika na muscles zirelax, kesho niamke nikiwa fresh.

Mimi napendelea mikutano yenye iko-organized, structure iko-clear na purpose iko-wazi. Napenda pale kila mtu anajua agenda, kila pointi inashughulikiwa na kuna time ya kushare ideas bila kelele. Hii inafanya mkutano uende poa na kila mtu ajisikie valued. Pia napenda mikutano yenye positive vibes na collaboration. Ikiwa kila mtu anaweza contribute, kuuliza maswali na kutoa solutions, inafanya interaction iwe productive na yenye fun kidogo.

Napenda mkate wa nyumbani au fresh baked, especially ule mzito kidogo lakini soft ndani. Ukipatikana fresh kutoka kwa oven, harufu yake ina kucheer up. Napenda mkate wa plain ama slightly sweet pia, unaweza kunywa na chai, butter, au jam kidogo. Pia napenda mkate wa whole grain, ju ni healthy na una kupa energy bila kufeel heavy. Ukikula mkate fresh, unajisikia satisfied na body inakushukuru.

Ndiyo, mimi napenda kunyo maziwa, lakini si kila wakati. Maziwa unikumbusha asubuhi za nyumbani, ukiamka, chai ikotayari na maziwa yanatia latha poa sana. Napenda kuyanywa ya kiwa ya moto kwenye chai au wakati mwingine baridi kidogo ukiwa umetulia. Unajua maziwa ni healthy, ya nasaidia mifupa na muili kwa ujumla. So lazima nikunywe mengi, lakini nikia pata na yafurahia bila stress.

Ninaposhambulia tatizo kazini, kwanza najua tatizo ni nini, ni kwanini limejitokeza, na impact yake kwa kazi au timu. Hii inanisaidia kuona solution poa bila kuconfuse watu au kupoteza muda. Baada ya hapo, napanga steps za kufanyia action. Siwezi rush bila plan. Kila step ina target yake, na nina ensure resources na support iko tayari. Mara nyingi, nashirikisha pia team yangu ili kila mtu ajue role yake na solution iwe sustainable, si temporary fiix tu. Pia, napenda kuanalyze result baada ya action, ikiwa tatizo limepunguzwa au limefanyiwa fix. Napanga follow up kidogo ili kuhakikisha hali inabaki poa.

Sera ya kampuni ninayoina muhimu zaidi ni transparency na communication poa. Kwa nini? Kwa sababu pale kila mtu anajua expectations, goals na responsibilities zake. Hii inafanya kazi inakua smooth na hakuna misunderstandings. Hii inasaidia team kuwa productive na motivated. Pia, napenda kampuni iwe na policy ya respect na inclusion. Wafanyakazi wanapaswa kuheshimiana. Maoni ya kila mmoja yanaheshimiwa na hakuna discrimination. Hii inafanya environment ya kazi iwe positive na kila mtu anajisikia valued.

Ndiyo, mimi napenda asali sana. Asali ni sweet na natural, na inaongeza flavor kwenye vitu vingi kama chai, mkate, au hata yogurt. Napenda asali fresh na air quality, ina harufu poa, na taste yake ni soft lakini flavorful. Pia, asali ni healthy, ina vitamins na antioxidants kidogo, hivyo si tu inabamba kwa flavor, bali pia inafaa kwa body. Wakati mwingine, napenda kujumuisha na fruits au nuts kidogo. Hiyo kombo huslap.

Mimi huongeza uzalishaji wangu kwa kupanga vizuri na kutumia strategies simple. Kwanza, naanza kwa kuelewa priorities. Kazi muhimu lazima ifanyike kwanza, kisha zile zingine zinaendelea baadaye. Hii inasaidia concentration na kupunguza stress. Pia, na-apply time management techniques. Natengeneza schedule naweka breaks kidogo ili kurefresh akili na kisha kurudi kwenye kazi kwa focus zaidi. Hii hufanya kazi nyingi kufanyika kwa speed na quality. Pia napenda kuutilize tools au apps zinazonisaidia kukua productive. Kama notes, reminders, planners au digital trackers. Hii inanisaidia kutrack progress na kuhakikisha hakuna kitu kinapotea.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa competent na confident leader katika field yangu. Ningependa kubuild skills zangu, kukuza knowledge, na kuweza kushughulikia changamoto yoyote kwa professionalism. Hii si tu kwa benefit yangu, bali pia ili kucontribute better kwa team na organization. Pia, lengo langu ni kuimpact positively environment ya kazi, kutoa mentorship kwa wenzangu, kuencourage growth na kuhakikisha kila mtu anajisikia valued. Naona hii ni njia ya legacy kidogo kazini. Si tu kufanya job yako daily.

Mafunzo ningependa kupata kazini niyale yanayoongeza skills za communication na leadership. Napenda kujua jinsi ya kushugulikia team, kumotivate wenzangu na kumanage conflicts kwa njia poa bila stress. Hizi skills ni key kwa growth kazini. Pia, ngependa mafunzo ya time management na problem solving. Kujua jinsi ya kupanga priorities, kutatua changamoto haraka na kufanya maamuzi sahihi kunasaidia productivity na confidence. Mafunzo ya technology au tools mpya kazini pia ni poa ju kila kitu kina badilika fast kujua hizi tools kunafanya kzi iwe smooth na efficient.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na experience hiyo ilikuwa meaningful sana kwangu. Nilishiriki katika community projects kidogo kama kusaidia watoto kujisomea, kupanda miti na kuclean environment. Hii ilinifundisha kuwa contribution yako hata kama ni kidogo inafanya difference kubwa kwa wingine. Pia kazi ya kujitolea ilinifundisha teamwork na patience. Unashirikiana na watu tofauti, kila mmoja akona style yake na unajifunza jinsi ya kushugulikia changamoto in a positive way.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli lakini siyo kila wakati. Vipuli hutoa comfort na style kidogo na piya ni practical unapovaa. Unajisikia warm, relaxed, stylish. Napenda vipuli vinavyo faa ocation, kama casual outing, home, au safari kidogo inje. Piya, vipuli vinaweza kuwa fashion statement kidogo, especially ukimatch na outfit yako. Hii inafanya ukuwe stylish bila kujaribu sana. Piya ni poa pale unahitaji warmth kidogo au comfort ukiwa ndani ama baridi kidogo inje. Vipuli kwa comfort na style nipowa sana na ninapenda.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Ingawa mimi si mtalamu sana chombo ambacho ninapenda kupiga ni gitaa. Juu unaweza kuipiga pole pole ukiwa umetulia. Hata kama ni kujifunza basics tu, inakua fan na inachallenge akili poa. Wakati mwingine utapiga vibaya, unacheka na unandelea, hapo ndio fani iko.

Wakati wa baridi kali, mimi hujaribu kwanza kujikinga na kujipasha moto. Pia, navaa nguo nzito kama sweater, jacket na socks. Juu warmth ni muhimu sana. Pia, napenda kunywa chai ya moto au supu. Pia, inanisaidia sana kujipasha mwili na kunifanya nijisikie comfortable. Pia, napenda kukaa ndani zaidi, nijifunike blanketi, nisikilize muziki au niwatch kitu poa. Baridi ikishika sana kufanya mambo ya haraka nje alafu narudi ndani kukaa na kutulia.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya wazi, ya heshima na friendly. Kwanza kabisa napenda kuongea face to face ikiwezekana, juu hapo unaelewana haraka na hakuna misunderstanding mingi. Ukiweza unasmile na kuongea poa na kazi inaenda tu smooth. Pia, natumia whatsapp, simu au email kulingana na situation. Kama ni kitu cha haraka WhatsApp au calls inasaidia sana. Kama ni kazi official, email ni best juu kila kitu inabaki recorded.

Kwa kazi yangu, malengo yangu ni kukua kitaaluma na kufanya kazi kwa ubora. Kwanza, nataka kuboresha ujuzi wangu kila wakati, kujifunza mambo mapya, kupata experience zaidi na kuwa bora kuliko jana. Dunia ina change haraka, so ni muhimu kuendelea ku update skills ili usibaki nyuma. Pia nataka kutoa matokeo mazuri kazini, I mean kufanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na kuhakikisha kile nafanya kina impact poa kwa timu yangu na kwa watu ninaohudumia.

Ndiyo, mimi natumia teknolojia ya sauti na inanisaidia sana kwa maisha ya kila siku. Kwa mfano, natumia voice notes sana kwa WhatsApp, ju ni faster kuliko kutype, especially ukiwa busy au unaendesha gari. Unarekodi tu, meseji imeenda, mambo inaendelea. Pia napenda kusikiliza podcasts na audiobooks. Ukiwa unasafiri, unafanya kazi za nyumbani au unapumzika, unasikiliza tu unajifunza kitu kipya bila strain. Wakati mwingine natumia voice search kwenye simu, kuuliza maswali haraka bila kuandika. Hiyo inarahisisha life kidogo kidogo.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini si kila wakati. Kuna siku uko busy sana au umechoka, fastfood inakusave vibaya sana. Fries, burger, ama pizza kidogo huingia poa. Zinakupa energy ya haraka na zinatoa njaa. Lakini pia si unajua si healthy sana ukikula mara kwa mara. So najaribu kuepuka kufanya habit.

Mimi napendelea joto kuliko baridi. Joto inanifanya nijiskie relaxed na free. Ukiamka asubuhi na jua liko nje mood inakua poa tu bila hata kutry. Unaweza kutoka bila kuvaa nguo nzito mob movement iko easy na hata kazi inaenda smooth. Baridi nayo iko na side yake poa lakini ikizidi sana inaniboo kidogo. Unavaa layer's mingi unafil lazy na wakato mwingine hta kuamka ni stru.

Mimi huenda mahali pa ibada mara chache kwa kawaida, lakini napenda kufanya hivyo kwa consistency kidogo. Kwa mfano, mara nyingi jumapili huwa priority yangu, ju ni time ya kureflect, kupumzika kiroho, na kusherehekea life na community. Pia, napenda kuenda kwenye events maalum za ibada, like holidays au celebrations, ambapo vibes ni poa na unaweza kukonect na watu wengine.

Study muhimu kwa kazi yangu ni communication, organization na problem solving. Communication ni kiju inasaidia kuelewa maelezo, kushugulikia wateja au colleagues, na kuhakikisha kila mtu anafahamiana vizuri. Organization pia nipoa napanga kazi zangu, deadlines, na priorities vizuri ili nisipoteze muda na kuhakikisha kila kitu kinaenda smooth. Problem solving ni study ya lazima kila siku. Tatizo lolote linapotokea, lazima ufix haraka na kwanjia ya heshima bila stress mob.

Ndiyo, mimi napenda kutembea mstuni. Kutembea msituni kuna niletea amani ya kweli, hewa safi, sauti zandege, na miti zinakusaidia kukilia kili. Unahisi kama uko mbali na kelele za mji na stress za kila siku na kazi. Napenda kuchukua matharau kidogo, kutembea pole pole, bila haraka, ni kiangalia mazingira na kufurahia nature. Ni kama therapy ya bure, inakupa energy mpya na kukufanya ujisikie grounded.

Kitu ni nachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu na watu wake. Kuna ile vibe ya kawaida, majirani wanajuana, tunasalimiana, na unajiskia uko nyumbani kweli. Hata kama kila mtu anashughuli zake, bado kuna sense ya community na hiyo inanipa amani sana. Pia, napenda kufurahia urahisi wa vitu, maduka yako karibu, unaweza kupata chakula, mboga, ama huduma bila stress ya kusafiri mbali. Jioni napenda vile mtaa unakua calm, watu wanarudi nyumbani, watoto wanacheza, na kelele inapungua pole pole, ni ile moment ya kurelax na kureflect.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni, lakini si kila mara. Mimi hupenda kueka picha pale tu ni kihisi moment special au inani represent vizuri. Si lazima kila kitu life iende online. Kuna vitu napenda kubaki private ju peace ni muhimu. Nikianza kueka picha nahakikisha ni picha poa safi na yenye good vibes. Inaweza kuwa selfie simple, outing na marafiki, ama moment ya furaha kama event au safari. Mimi napenda kushare positivity, siyo pressure.

Keki ninayoipenda zaidi ni chocolate cake. Ju fleva yake ni rich, moist na sweet kiasi. Ukikata slice, harufu ya chocolate inakuchia na mood yako inachange maramoja. Napenda sana ile combination ya soft cake na layer ya icing poa. Inafanya kila bite ikuwe full of taste na furaha. Pia napenda fruit cake kidogo. Especially ukiwa na nuts na fruits fresh. Ni health ya kidogo, lakini taste yake bado ni top notch.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale kuna utulivu, heshima na teamwork. Ukiwa na watu wana kusupport, kila mmoja, communication inakuwa poa. Hakuna kelele zisizo za lazima na kila mtu anajua role yake. Hii inafanya kila mtu afanye kazi kwa focus na bila stress mob. Pia, organization ya workspace ni muhimu sana. Desk safi, files zimepangwa na tools zote zinapatikana. Hii inasaidia productivity na unajisikia comfortable ukiwa kazini. Vile vile, positive vibes kama encouragement, appreciation na feedback constructive vinaongeza morale. Ukiwa umepokea support hiyo design, unafanya kazi kwa bidii na enthusiasm.

Mimi kwa kawaida ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa. Napenda kupanga mambo mapema na kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla sijafika mahali fulani. Kwa sababu, ikiwa nina miadi au kazi muhimu, nina hakika ninafika mapema hata kama hiyo inamaanisha nitasubiri kidogo. Hii inanipa muda wa kutulia, kupanga mawazo na kuepuka stress ya ghafla.

Mimi hujitahidi kushiriki kwa jamii kwa njia tofauti tofauti. Si ati mambo makubwa tu, hata zile vitu ndogondogo zina matter. Kwanza napenda kusaidia pale naweza kama kushika suguli za mtaa kama usafi wa mazingira. Nikiona kuna clean up, niko hapo. Tunapiga kazi, tukicheka, tukisema, mtaa safi, maisha poa. Pia, niko active kwa kusaidia watu karibu yangu. Kama kuna jirani anahitaji msaada, ama msee anahitaji advice kidogo, sita muacha. Hata kuangalia watoto wa jirani kidogo ama kusaidia mzee kuvuka barabara. Hizo ni vitu simple, lakini zinabiuld jamii strong sana.

Napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu. Kwanza kabisa, napenda vile kuna ushirikiano mzuri. Watu hawakai kivyao kivyao. Tunashikana kama team. Ukikwama mahali, kuna mtu anakuonyesha njia ama anakupea support. Si ile ya kukuwacha ustrago pekeako. Hii inafanya kazi iwe lighter na morale iwe juu. Pia, napenda mazingira ya kazi. Kuna heshima, mawasiliano iko wazi na maoni ya kila mtu yanazingatiwa. Hata kama wewe si mkubwa sana, bado sauti yako inaskizwa. Hii inakupea confidence y. Jambo lingine ni vile shirika lina focus na ukuaji. Kuna nafasi za kujifunza, kupata skills mpia na kuboresha mtu binafsi.

Mimi, tabia inayonichosha ni uongo na kuchelewa bila sababu. Ukiona mtu anadanganya au kuchelewa kila wakati, inanikera sana. Pia, watu wanaojali tu masilahi yao bila kuangalia wengine ni frustrating. Uongo, kuchelewa na kutojali wengine ni zile tabia zinanichosha big time.

Mimi napenda sanaa za kuchora na mziki. Kuchora inafanya ni sahau stress zote akili inatulia na unakuwa na space ya kuexpress ideas zako binafsi. Ukichora, unaweza ku build dunia yako kidogo kidogo, hata ukiwa tu na pencils na paper. Hiyo ni relief kubwa sana. Mziki pia ni kitu kingine kabisa. Napenda ile aina ya mziki inakufanya ufeel every emotion. Hii ni kama therapy kidogo. Ukichil, ukisikiliza beats au melody nzuri, unajikuta umesahau matatizo ya kila siku. Na siyo tu muziki ina sound poa, bali ina kutouch kwa moyo na ina kuletea vibes safi.

Mimi nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara ili kila kitu kiende smooth, kama simu yangu, laptop, au tablet. Nashika update pale inapotokea ili apps ziwe fresh na tech iwe safe. Sio updates tu za software, hardware pia nacheck battery kama iko poa, storage iko enough, na accessories ziko intact. Hii inanisaidia nipate experience poa bila stress. Kwa kifupi, napenda kila kitu kiwe ready. Hakuna surprises za tech.

Ndiyo, mimi napenda kutumia video kwa mawasiliano. Hii inafanya story iwe poa zaidi kuliko kutext tu. Ukituma video, mtu anaona face expressions, toni ya sauti, na vibes yote inafika moja kwa moja. Pia, video inasadia kufikisha messages kwa haraka na kwa clarity. Kama ni kushare info, greetings, au kufundisha kitu, video ni top. Inafanya mawasiliano kukua more personal, si boring text tu. Video ni njia nzuri ya ku connect na watu na kufanya mawasiliano iwe lively na ya ukweli.

Ndiyo napenda kuskiza muziki wa jadi. Inanipumzisha na kunikumbusha mizizi yetu, culture na story za wazee. Ukisikiza drums za jadi, marimba au ngoma za mtaa, unajikuta unaswing kidogo na moyo unarithika. Pia, muziki wa jadi unavibe ya peace and unity. Ukipiga pamoja na wengine kwenye sherehe au matukio ya kijamii unajikuta kila mtu anaconnect kwa rhythm moja. Ni kama therapy kwa roho na inafanya moyo ujisikie light na happy.

Mimi napendelea viatu zenye ziko comfortable na casual. Siwezi kuvaa viatu ambavyo vinanistress au kuniuma miguu. Kwa kawaida, napenda sneakers, flip-flops au loafers. Ambazo ni light na unajikuta ukichill bila hussle. Pia, napenda viatu ambavyo vina style lakini si too fancy. Unaweza kuvaa pale unapoenda kazi, kushop, au hata kuhangout na marafiki. Napenda viatu vinakufanya uhisi poa, flexible na ready kwa kila vibe ya siku.

Mimi kitendo cha wema nilichofanya ni wakati nilisaidia jirani yangu kubeba mizigo mizito. Yule mzee alikuwa na shida ya kubeba hizo vitu na nikamsaidia bila shaka. Hii ilikuwa kitu kidogo lakini nilimfanya ajisikie poa na mimi nikajikuta niko happy pia. Mara nyingine napenda kusaidia wanafunzi au watoto wa jirani kwa masomo ama kushare notes. Si kitu kikubwa lakini unajikuta unachangia growth yao kidogo kidogo.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia naweza kufanya kazi peke yangu. Nikifanya kazi na timu, ideas zinakuwa mob, kazi inakuwa light, na vibes zinakuwa poa, mnashirikiana, mnasaidiana, na matokeo yanatokea kuwa better. Lakini pia, kuna time napenda kuwa solo, especially kama ni kazi inahitaji focus mingi. Ukiwa peke yako, unamaliza haraka bila distraction. Teamwork iko poa, lakini solo work pia ni muhimu.

Mimi ninathamini sana mafanikio madogo na makubwa kazini. Kwa mfano, nilipomaliza project ngumu bila stress nyingi, manager akanipa thumbs up, hiyo ilinifanya nijisikie poa sana. Pia, napenda pale ninaposaidia timu kufikia goals zao, au kuleta idea mpya ambayo inafanya kazi iwe smoother. Hiyo inanipatia sense ya pride, maana unajua effort yako imesaidia wengine. Kila achievement inakuwa poa, si lazima iwe kubwa sana. Kila jambo linaloleta difference, lina value.

Mimi napenda kuenda sinema mara chache. Labda mara moja au mbili kwa mwezi hasa pale kuna movie poa imetolewa. Si kila week, maana, mara nyingine niko bussy na kazi au maisha. Lakini nikiona movie interesting, lazima napanga alafu naenda. Kuenda cinema ni full experience, big screen, sound kali, na vibes za watu wote wanaposhare excitement. Ukikaa pale, unajikuta umechil kabisa, unafurahia story na mara nyingine unacheka au kusikia trails pamoja na crowd. Hii inafanya movie iwe more real na inakupa vibe tofauti kuliko kusikiliza ama kuwatch kwenye simu tu.

Ndiyo, mimi ninapenda kulima bustani, inakuwa therapeutic, akili inatulia, na unajikuta unajifunza mambo mapya kila wakati. Ukipanda mimea au mboga, unajua unachangia kitu chenye value, si kwa nyumba yako tu, bali pia kwa environment. Pia, kulima kuna kufundisha uvumilivu na discipline. Si kila kitu kinakua haraka, so ninajifunza kuwa patient. Ninazimwagilia maji na ninangoja.